Nikisema, sherehe ninayoipenda zaidi sio kwasababu ya kelele au watu wengi, bali kwa sababu ya maana yake. Napenda sherehe ambazo zinileta kalibu na watu ninao wajari. Si lazima iwe kubwa sana. Cha muhimu kwangu ni mazingira na isia zinaokuja nayo. Sherehe ninayoifuraia zaidi ni ile inayokuwa rahisi lakini ya kweli. Kuna kusherehekea na familia o marafiki wa karibu. Kuna chakula cha kawida, mazungumzo ya wazi, na vicheko vya asili. Hakuna presha ya kuonyesha kitu, kila mtu yuko huru kuwa yeye mwenyewe. Kinachofanya sherehe hiyo, iwe ya kupendeza kwangu, ni kumbu kumbu zinazobaki. Si mapambo wala muziki pekee. Bali ile hali ya kuungana na watu, hizo ndizo sherehe ambazo, hata baada ya kuisha, bado zinabaki kichwani na moyoni. Santeni.

Ni changamoto gani nakutana nazo nikiwa kazini. Kazini, changamoto kubwa zaidi ni kusimamia muda. Mara nyingi, kazi huja kwa wingi au dead rents hujipanga vipaya. Na inabidi, nijifunze kupanga vipamba ule, vipaumbele, vizuli. Pia, mara nyingine, changamoto ni mawasiliano na watu wengine. Kila mtu ana mtindo wake wa kufanya kazi na si rahisi kila wakati kuelewana au kueleza wazo lako, bila kuchanganya lakini najifunza kushugulikia changamoto hizi kwa subira na kupanga kila changamoto ni fursa ya kujifunza mbinu mpya, kuongeza ufanisi na kuboresha jinsi unavyo shugulikia kazi yangu siku zinazo kuja. Santeni sana.

Swali langu la leo ni unafanya kazi. Je unafanya kazi na timu ya mbali. Jibu ni ndio. Mara nyingi nafanya kazi na timu ambazo ziko mbali. Hii inahitaji mawasiliano mazuri na kupanga kila kitu kwa uwazi ili kila mtu afanye sehemu yake vizuri. Changamoto kubwa ni kutokuwa na mtu karibu kushirikiana uso kwa uso, lakini teknolojia kama video call na chat huboresha mambo sana. Mara nyingine huwa naajiri ubunifu zaidi ili kuhakikisha kazi inafanyika bila kuchelewa. Lakini napenda kazi na timu ya mbali kwa sababu inafungua fursa ya kushirikiana na watu tofautina kunifunza mbinu mpya. Inanifundisha discipline na kujitegemea zaidi. Asanteni.

Swali langu la leo ama swali ambalo nimeulizwa ni je umawahi kufanya kazi ya kujitolea jibu yangu ni ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa mara nyingi huwa ni kusaidia jamii au watu wanao hitaji msaada bila kutagemea malipo kina mara ninapofanya hivyo najifunza mambo mapya siyo tu kuhusu kazi yenyewe bali pia kuhusu watu na maisha yao hii ina nisaidia kukuza uelewa na huruma uelewa na huruma lakini pia najua si lazima nifanye kila wakati kujitolea ni juu ya kuchagua ni wapi na lini naweza kutoa muda wangu vizuri kwa mimi, kazi ya kujitolea ni furaha, kujifunza na kusaidia wengine kwa moyo safi asanteni.

Nikitazama kutoka dirishani mwangu napenda kuona mchanganyiko wa maisha na nature. Mara nyingi ni barabara, magari yanapita, watu wakifanya shughuli zao, lakini pia kuna miti na wanyama wadogo wanaojifanya sehemu ya mandhari. Mandhalo hayo hunipa utulivu hasa wakati wa asubuhi au jioni. Mwanga unaingia, taratibu, ndani ya chumba, upepo kidogo unasongea na kila kitu kinaonekana rahisi zaidi. Lakini pia, kuna siku mandhari hubadilika. Wakati mvua inanyesha au jua, likiwa kali, kila kitu hubadilika na kuniacha nikitafakari kidogo. Kwangu, kuangalia mandhari kutoka dirisha si tu burudani, bali ni njia ya kupumzika akili na kuungana na mazingira yangu. Asanteni.

Nikiongea kwa ukweli, napenda kucheza mchezo inayonifanya nicheke na kuungana na wengine, si lazima iwe complicated. Mara nyingi napenda kucheza mchezo ya mpira wa mguu, ama pool game, kama unasema na marafiki au marafiki, au mafamilia. Mchezo pia hunipa furaha, adrenaline kidogo na nafasi ya kushindana kwa heshima, pia hufundisha teamwork, strategy na kufanya maamuzi kwa haraka. Lakini pia napenda michezo ya kujiburudisha peke yangu kama video game, football au puzzles. Kwa mimi kucheza ni kupumzika akili na kujiburudisha. Sio tu ushindi au kushindana. Asanteni sana.

Je, ninapenda muziki wa jadi, ndiyo, napenda muziki wa jadi, lakini si kila siku muziki huu unanipa utulivu na kunikumbusha utamaduni na historia zetu. Mara nyingi napenda kuusikiliza nikiwa peke yangu, au tukishirikiana na familia. Pia napenda jinsi muziki wa jadi unavyoweza kuunganisha watu. Wakati wa sherehe au shughuli za kijamii, kusikiliza kunachangia furaha, kucheka na kushirikiana kwa pamoja. Hakini pia napenda kuchanganya muziki wa jadi na wa kisasa. Hii inanifanya nicheke, kupumzika na kujisikia freshi kwa mimi, muziki wa jadi ni furaha, kumbu kumbu na utulivu wa ndani asanteni.

Je, ninapenda kununua vitu wapi. Kwa kawaida, napenda kununua vitu mahali ambapo, nirahisi kufika na bei iko sawa. Mara nyingi huwa ni maduka ya karibu au masoko, hasa kwa vitu vya kila siku. Pia napenda kununua mtandaoni kwa baazi ya vitu. Yaniokoa muda na inanipa nafasi ya kulinganisha bei ya kabla ya kuamua. Lakini achagua kwa makini, ili kuepuka usumbufu. Kwa mimi, mahali pa kununua. Si suala la jina, kubwa bali ni urahisi, ubora wabidhaa, na bei inayolingana na bajeti yangu hivyo, nachagua, sehemu inayonipa, amani, amani na furaha.